Ninashugulikia udhaifu wangu kwanza kwa kutambua na kukubali kuwa kuna maeneo yanayo hitaji maboresho. Kisha natafuta mbinu za kimkakati za kuyarekebisha. Kwa mfano, ikiwa ninachangamoto ya kusimamia muda ninapo kuwa na majukumu mengi, mimi hutumia zana za kidijitali kama kalenda na orodha ya mambo ya kufanya. Ili kupanga vipao mbele vyangu kwa usahihi. Aitha huwa niko tayari kupokea maoni, kutoka kwa wenzangu na wasimamizi wangu kwani na amini ni daraja muhimu la kunionyesha pale ninapo pungua badala ya kuona udhaifu kama kikwazo na uchukulia kama fursa ya kujifuza na kujiendeleza kitalamu jambo ambalo hunisaidia kuwa mfanyi kazi bora na mwenye ufani zaidi kila siku.

Mwandishi ninaempenda sana anaitwa James Clear. Hasa kutokana na kitabu chake cha Kiingereza cha Atomic Habits. Napenda jinsi anavyoelezea maswala magumu ya saikolojia na tabia za binadamu kwa lugha rahisi na inayoeleweka kwa kila mtu kwangu mimi, James Clear ni mwandishi wa kipekee kwa sababu hafanyi mambo yawe ya kina dharia tu. Bali anatoa mbinu za vitendo za jinsi ya kuboresha maisha kwa asilimia moja kila siku. Fasafa yaka ikuamba hupandi kufikia kiwango cha malengo yako bali unaanguka kwenye kiwango cha mifumo yako. Imenibadilishia mtazamo wangu wa jinsi ya kufanya kazi na kujenga nidhamu kila ninaposoma maandishi yake najihisi nimepata muongozo kamili ya jinsi ya kuwacha tabia mbaya na kuanza tabia njema zinazoweza kuniletea matokeo makubwa kwa kufanya mabadiliko madogo madogo yanayoweza kudumu.

Mimi hupendelea kusoma habari zangu mtandaoni kupitia vianzo vinavyoaminika na vyenye ueledi hasa majukwaa ya habari kimataifa kama BBC swahili au Aljazera, ili kupata picha pana ya mambo yanayotokea duniani. Kwa habari za hapa nyumbani au ukanda wa Afrika Mashariki. Mimi hutembelea tuvuti za magazeti makuu kama Mwananchi au The Citizen kwani hutoa uchambuzi wa kina kwa maswala ya kijamii au kiuchumi pia mimi hutumia mitandao ya kijamii kama X zamani ilikuwa inaitwa Twitter. Kufuata kurasa za waandishi wa habari na taasisi rasmi ili kupata taarifa za haraka punde zinapotokea kwangu mimi ni muhimu sana kuhakikisha kuwa habari ninayoisoma inatoka kwenye chanzo chenye mamlaka ili kuepuka upotoshaji na kuwa na uelewa sahihi wa matukio.

Mazeozi yangu ya kila siku ni sehemu ya msingi katika maisha yangu kwa sababu yanajenga nidhamu na kunipa utayari wa kiakili kukabiliana na majukumu ya kutwa nzima. Kila asubuhi, mimi huanza na mfululizo wa mazoezi ya kuamsha misuli na kuongeza kasi ya mapigo ya moyo, jambo ambalo hunifanya nijihisi kwenye nguvu na uchangamfu mara moja. Huwa ninazingatia zaidi mazoezi yanayojenga ustahimilivu na wepesi. Nikiamini kuwa mwili ukiwa na afya hata uwezo wa kufikiria na kufanya maamuzi kazini unaongezeka. Kwangu mimi, kufanya mazoezi sio tu kuhusu muonekano wa nje bali ni wakati wa kipekee wa kuungana na mwili wangu kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kuwa naanza siku yangu nikiwa na mtazamo chanya na nishati ya kutosha.